Wakati wa likizo nakuanga na vitu tofauti tofauti ambazo nafanya. Kwa izo vitu tofauti, lazima hapa kuna kazi, kazi ambayo inanipa pesa, kazi ambayo inaniweka na ni kazi ambayo inaweza kunilisha na kunilipia kodi ya nyumba. Kwa sababu mimi ni mtu mkubwa na wakati wa likizo bado nitahitaji kulipa nyumba, nitahitaji kukula na nitahitaji kufanya vitu zingine mingi. Na pia nitahitaji kuwasaidia wale walio kando yangu. Kwa hivo, wakati wa likizo mimi hufanya kazi tofauti tofauti. Kwa mfano, naeza tafuta kazi yoyote ambayo nitapata. Lakini zile ambazo ninapenda kuzifanya ni zile kazi za simu. Zile kazi ambazo unafanya ukiwa nyumbani. Na ni kazi ambazo nafanya kwenye mtandao. Na zinaweza kukulipa. Izo ndizo kazi zenye napenda sana. Kwa sababu zinalipa vizuri hupotezi mda na pia kulingana na kazi zingine kama kuenda kuchimba ama kuenda kufanya kazi ya mkono kazi ya nguvu. Inakuwa ni vigumu sana kupata pesa ya kukufanya ukuwe mdosi na mi nataka kuwa mdosi. Kwa hivo likizo najistawisha na kufanya kazi. Na pia kwa likizo naezaenda nikatembelea wale ninaowapenda mandugu zangu, madada zangu, na watu wa familia kwa ujumla hio ndio kitu ninaenda kufanya, ninajistawisha kufanya wakati wa likizo. Kitu kingine tofauti ni pia kuweza kutembea mahali tofauti tofauti ambako sijawai kuenda. Napenda kutembea mahali sijawai enda kwa sababu ni kupatana na watu wapya, vitu vipya. Na macho yanaeza kuona yale ambayo hayajazoea kuona. Kwa hivyo ni vizuri sana kuweza kutembea kwa sababu hata siku moja unaeza kuwa na mwingine ambaye ni rafiki yako na akuambie umtembeze. Na ndio iweze kuwa uraisi, iweze kuwa rahisi kumtembeza. Lazime ikuwe ni wakati wa likizo. Ndio vizuri uliweza ukatembea, ukaweza ukaona. Alafu na yeye sasa ukipata wakati wa kumtembeza yeye. Inakuwa ni rahisi na, inakuwa ni vizuri sana. Kwa hivo, kitu chingine pia najistawisha nayo wakati wa likizo. Ni kazi ingine ambayo ni mi hufanya mara moja moja na ni ya kuhamisha watu. Lakini ni fursa ambayo haikuji kila siku. Lakini mungu akinijalia nayo huwa inaweza kunisaidia pakubwa sana. Kitu lingine ambalo pia najistawisha kufanya. Na wakati wangu wa likizo ni kuweza kutembea na kuelezea watu kuhusu neno nzuri la yesu.

Natumia simu yangu sana kwa uwasiliano na kuweza kuongea na watu tofauti tofauti. Katika maeneo tofauti tukiwa na shughuli tofauti kama vile, nikiwa na shughuli na nafaa kumpigia rafiki yangu aweze kunisaidia. Tuweze kufanya kazi hiyo, nitampigia simu. Nikieza kumpigia simu ataweza kutokea. Na pia simu natumia kwa kazi kama vile kazi za mtandao ama kazi zile ambazo nafaa kuziweka kwenye mtandao. Kwa hivyo nitatumia simu kwa kazi hiyo. Nitatumia simu pia kwa vitu zingine. Kama kumpigia wale ninaowapenda. Na kuweza kuwajulia hali kujua wanaendelea vipi. Na ni nini kinawasumbua akilini mwao. Ama ni nini mzuri katika maisha yao. Nami pia katika harakati hiyo ninaeza nikajieleza. Na ninaweza nika wakajua ni jinsi maisha yangu ilivyo. Kwa hivyo wanatumia simu kwa vitu mingi sana. Lakini zaidi ni kuongea pia na familia na kufanya kazi. Kazi tumesema ni zile kazi ambazo nafanya nikiwa nyumbani. Zile kazi ambazo nafanya kwa simu ambazo zinanilipa kwa njia tofauti tofauti. Hati hivi ninapoongea, ninafanya jaribio moja na natarajia jasho yangu kuniletea ugali mezani. Kwa hivo natumia simu kwa vitu tofauti na simu ndiyo inanisaidia kufanya vitu mingi. Hadi kulipa kodi ya nyumba, kununua vitu za nyumba na kununua chakula itanilisha mimi pamoje na wale walio kando yangu na wanaonitegemea. Kwa hivyo hivyo hiyo ndio kitu natumia simu zaidi. Kutafuta hela, kujuliana hali na kujipanga kimaisha.

Wakati wa msongo kazini, hapo ndipo wakati ninapata utaratibu na upole kwa sababu ya msongo, ninajipa shughuli zingine za kufanya nikiwa wa kazini. Kama vile, kazi zangu za kando, hizo kazi za kando ni kazi ambazo zinaweza kunilisha na kunilipia kodi ya nyumba. Kwa hivyo ni wakati wa msongo kazini ninaweza kujipa kazi zingine kama kazi ya ukulima, kazi ya ujenzi na kazi yangu binafsi ya kuelezea wale wanaofunza watu kufanya mazoezi, jinsi wanavyoweza kupata wateja wengi. Kwa hivyo hiyo ndo vitu ambayo nafanya wakati wa msongo kwa kazi. Kitu kingine ambao pia ninaweza kukifanya ni kuweza kuelewana na wafanyakazi wenzangu, kuongea na kujuana kwa wakati huo. Kwa sababu wakati huo kila mtu kuna msongo na kila mtu hana kitu ya kufanya. Kwa sababu kuna.

Ndiyo, ninapenda sana kukula samaki na nimekuwa nikikula samaki kutoka nikiwa mdogo, kwa sababu, kule nimelelewa huku Kenya kabila yetu, tunaishi kando ya ziwa. Ziwa kubwa sana, linaloitwa ziwa Victoria. Kwa hivyo, nimezoea kukula samaki, ninapenda kukula samaki. Na nimeishi kukula samaki kutoka nikiwa mdogo. Na kukula samaki iko na manufaa mingi sana mwilini, kama vile, kukuwa na akili mingi, kukuwa mtu mwerevu. Kutatua shida ambazo wengi ni vigumu sana kwao kutatua. Kwa hivyo napenda kula samaki. Aina ya samaki ambayo napenda kukula na aina ya samaki ambayo inaitwa Tilapia Tilapia ni samaki mtamu sana. Na napata kwenye maji ambayo si maji ya chumvi. Maji yenye ziwa Victoria Na ziwa zingine ambazo si za chumvi. Kwa hivyo napenda sana kukula samaki. Samaki ni mnyama mtamu sana na ukitoa hata tilapia bado uko na samaki wengine watamu. Kuna samaki wengine watamu wengi wengi sana. Napenda kukula samaki akiwa amepikwa kwa njia ya kukarangwa. Samaki aliyekarangwa ni samaki mtamu sana ukilinganisha na samaki aliyechemshwa kwa sababu aliyekarangwa unaweza ukamtafuna. Na mifupa hizo bado zote zinaweza kutafunika. Bora tu iko na chumvi na ugali. Kunapenda kukula samaki na ugali na pia napenda kukula samaki ikiwa peke yake. Napenda kukula samaki kubwa kubwa. Na pia samaki iko na pande tofauti tofauti. Kuna kichwa, kuna mwili alafu bado kuna mkia. Mimi mwenyewe napenda kukula kichwa kwa sababu kichwa iko na ubongo na kukula kichwa ni kama kuonyesha kuwa uko juu. Sa kwa hivyo napenda kukula kichwa kwa samaki sana sana kwa kichwa napenda kula ubongo. Pia unaweza kula macho. Halafu kitu ingine mtu wa akikula samaki unapaswa unakuwa na utaratibu. Na unakuwa makini, ndio usiweze kuumia na zile mfupa za samaki. Ziweze kukudunga uweze kuumia. Kwa hivyo ninapenda kula samaki. Samaki ni chakula mtamu sana na najua kupika samaki. Kuna njia tofauti za kupika samaki. Ukimpika samaki kitu ya kwanza, utapaswa kutoa zile ngozi za juu, hizo ngozi ni hizo ngozi hazikulangwi. Kitu ya kwanza utapaswa kutoa ni hizo ngozi, ukishatoa hizo ngozi, utamuosha samaki wako, utampasua, utamtoa zile mwili ambazo, kuna sehemu za mwili ambazo watu hawawezi wakakula, ambazo si mzuri kwa mwili wa binadamu, utatoa sehemu hizo, uzitupe. Ukishazitupa utamweka samaki wako kwenye mafuta moto aweze akaiva vizuri ni aweze akachemka vizuri sana. Na ukisha mchemsha, kutoka hapo wewe ndio utachagua kama utakula na chumvi. Ama utaweza kuchemsha samaki huyo. Ingawaje kwa vyote utaamua kufanya samaki ni mtamu. Na mwisho kukula samaki ni kama wiki mbili zilizopita. Na niliweza kufurahi sana kupata fursa hiyo ya kula samaki. Na ningeweza kupata fursa jingine nawezaichukua kwa upendo na kwa furaha. Kwa hivyo ninapenda sana kula samaki na watu ambao ni wa kwetu pia wanapenda kula samaki kwa sababu sisi tumekula samaki kutoka tukuwe wachanga. Tumeizoea ni kitu ambayo tunatoa pesa kwa uvuvi. Kwa hivyo uvuvi ni kitu ambayo tunaifanya kwa jamii yetu. Kwa uvuvi wa samaki na uvuvi wa vitu zingine kama vile pweza ambao wanapatikana majini. Ndiyo napenda kula samaki. Napenda kula samaki wa aina ya tilapia.

Ndiyo ninapenda kwenda pwani. Mara mingi sijawai enda pwani lakini ningependa maishani mwangu kwenda pwani kwa sababu ya hadithi ambazo nimeskia kuhusu pwani nimeskia kwamba pwani. Kuna vitu mzuri mzuri kama bahari mbayo yanavutia macho. Kuna watalii wengi kule pwani. Na pia pwani ni sehemu kubwa sana ya inchi ambayo inajulikana kwa vyakula vitamu na jamii yao pia ni jamii ambayo inaamani. Kwa hivyo ningependa sana kwenda pwani siku moja. Na pwani sana sana ningependa kwenda Mombasa, mahali panaitwa Mombasa kwa uhakika. Mombasa ni pahali pazuri sana, kuna vitu tufauti, kuna bahari, kuna bichi na kuna vitu zingine mingi za kuvutia na za kufanya uweze kutembea na uweze kuona na uweze kujivinjari. Kwa shilingi hela kidogo tu unaweza kuona vitu tofauti, mandhari tofauti na samaki pia pwani unaeza enda ukapata pweza, uweze ukanunua pweza, ukule pweza, uweze kufurai na familia yako. Watu wengi wanendanga pwani kwa wanaendanga pwani ikifika wakati wa likizo. Kama disemba, ukielekea januari, siku za krismasi na siku za mwaka mpya. Wakuvuka mwaka watu wengi wataenda pwani. Waende kujivinjari na waende kujifurahisha. Na kufurahisha wale wanaowapenda. Pwani pia napapenda kwa sababu pwani kuna jua, jua tamu. Jua inayofanya watu wengi wanasemanga hio jua inakufanya unakua mweupe. Kwa hivo pia napenda pwani kwa sababu ya hiyo. Na ningependa kwenda pwani.

Ndiyo ninapenda kujaribu vyakula vipya. Kwa sababu kujaribu chakula kipya hiyo ndiyo sababu yenye tunaishi kwa hii dunia. Hii dunia tunaishi kila kitu kwa kujaribu kipya. Kwa hivyo chakula pia ni miongoni mwa vitu kama hizo. Chakula nishai jaribu mpya ni kama kukula mamba. Nilijaribu kukula mamba kwa maeneo inayoitwa machakos na ilikuwa ni nyama tamu sana. Kwa nyama zote nilioonja ilikuwa inaonja ni kama ni kama kula kuku na pia kula samaki kwa kwa wakati mmoja. Ilikuwa inaonja namna hiyo na ilikuwa tamu sana. Na ningependa sana kujaribu kukula tena mamba. Chakula kingine kipya ningependa kujaribu. Ni chakula inayoitwa Fufu inayopikwa kule Nigeria. Ni chakula mzuri sana na ningependa kujaribu kwa sababu napenda kujaribu vyakula vipya. Chakula kingine ningependa kujaribu ni pweza. Pweza ni chakula unaempata baharini. Ningependa kumjaribu kwa sababu nimemwona kwenye mtandao. Watu wakimla na watu walikuwa na furaha mingi. Na mi pia ningependa kuwa na furaha hiyo nikimla pweza. Ninapenda kujaribu chakula mpya mpya chakula ya jamii, kipya. Ama pia vile ukiweza naweza penda kutoka pia nje ya nchi ya Kenya. Niende katika nchi nyingine tofauti kama vile Japan. Nijaribu vyakula vya Japan. Kama vile chakula kinachoitwa kwa kingereza kinaitwa sushi. Ni chakula tamu sana na ningependa kukijaribu. Chakula kingine ningependa kukijaribu. Ni chakula nchi inayoitwa Uganda. Inayopikwa na ndizi chakula chenyewe kinaitwa Matoke ningependa kukula Matoke juu Matoke inanikalianga tamu. Na kwa waliowahi jaribu niliwaona wakiwa nafuraha mingi tele nami pia ningependa kuwa na furaha hiyo. Ninapenda kujaribu chakula tofauti tofauti. Chakula kingine ambayo nimejaribu katika maisha nimeishi ni samaki. Samaki sikuwa nimemla kwa muda mrefu sana. Nilikuwa nimemla tu kwa muda niliokuwa nimezaliwa na niliokuwa nimelelewa kule karibu na ziwa. Lakini baada ya hapo nilikuwa nimekawia na kilikuwa kimekua ni kama ni kipya kwangu tena. Kwa hivyo nikai nikaila nikahisi ni kama ni kipya kwa sababu nilikuwa nimekikawia chakula chenyewe na ilikuwa ni tamu sana. Chakula kingine ningipenda kujaribu ni chakula ya nchi ya Ethiopia. Sijui ni chakula kipi kwa sababu sijawahi tembea huko lakini napenda sana jinsi wanavyokaa na jinsi wanavyopika. Napenda pia jinsi vyakula vya Sudan vinavyopikwa kwa sababu vinakaanga vitamu sana. Na pia vyakula vya nchi ya Somali. Nchi ya Somali inapika chakula tamu sana. Watu wa Somali wanapika vyakula vitamu. Nayo nimejaribu. Nimejaribu chakula kama anjera nimejaribu kula pilau. Pilau ya wasomali na ilikuwa ni tamu sana nilienjoy na ningependa tena kujaribu. Chakula kingine ni nmekula ni inaitwa ni chakula ilikuwa ni kama maharagwe imeongezwa sukari. Maharagwe imeongezwa sukari. Ilikuwa ni kama si tamu mara kwanza. Lakini baada ya kuikula na kukula midomo kama tatu. Nikapata kumbe ni chakula kitamu. Na ni chakula ambacho ukila inaleta furaha mingi sana moyoni na maishani mwa kila mtu aliye karibu na wewe na waliokuzunguka.

Kusasisha ni vifaa ni mchakato wa kuboresha programu au mifumo iliopo kwenye kifaa. Kama simu, kompyuta au tablet. Sasisho huletwa na watengenezaji ilikurekebisha makosa. Kuongeza usalama, kuboresha utendaji wa wakati mwingine. Kuongeza vipengele vipya. Watu wengi hupuuza sasisho hizi. Lakini, kwa kweli ni vitu ambavyo vinasaidia sana.

Napenda mambo mengi kuhusu shirika langu kwa sababu yananipa mazingira mazuri ya kukua na kufanya kazi kwa ufanisi. Kwanza napenda utamaduni wa ushirikiano ulipo ndani ya shirika. Kitu ya pili napenda wafanyikazi kwa sababu wanahimizwa kushirikiana na kubadilishana mawazo na kusaidiana bila kujali nafasi au cheo. Hiyo hunifanya nijisikie kuthaminiwa sana na kuwa sehemu ya timu moja yenye lengo la pamoja. Pili napenda uwazi katika masiliano. Vyongozi hutoa maelekezo kwa uwazi na wako tayari kusikiliza maoni au mapendekezo kutoka kwa wafanyikazi. Hii hujenga hali ya kuaminiana na pia hupunguza migongano isio ya lazima. Jambo la tatu, napenda fursa ya kujifunza na kujiendeleza. Shirika linaunga mkono mafunzo, kujisomea na kukuza ujuzi ili kila mfanyakazi awe bora zaidi. Hii hunipa motisha ya kuendelea kuboresha uwezo wangu na kuongeza thamani yangu kazini. Nne napenda mazingira yenye heshima. Watu wanaheshimiana, wanazingatia maadili ya kazi na wanatambua mchango wa kila mmoja. Hiyo hapo inaongeza ari ya kufanya kazi na kuimarishana mshikamano wa timu. Pia napenda jinsi shirika linavyo thamini nidhamu na uwajibikaji. Kila mtu anahimizwa kuwajibika kwa kazi yake na kuheshimu muda na majukumu aliyopewa. Hii huwa inasaidia kwa kazi na pia kazi inaeza kufanyika kwa mpangilio na kwa viwango vinavyo kubalika. Zaidi ya hayo, napenda kwamba shirika linamwelekeo wa maendeleo, lila malengo wazi na linafanya juhudi ya kuboresha mifumo na michakato yake mara kwa mara. Jambo hiyo hunifanya nisikie ninafanya kazi katika mazingira yanayo angalia mbele na kuthamini ubunifu. Kwa ujumla ninapenda shirika langu kwa sababu linanipa nafasi ya kukua kitaaluma na pia inaniweza kufanya kazi kwa amani na kuchangia katika mafanikio ya pamoja.

Mwana mfanyabiashara bora ninayeweza kumjua kwa sasa. Kuna majina mawili ambayo yako kwenye kichwa yangu. Jina la kwanza ni mtu anayehituwa Jimmy Wanjigi ambaye ni mfanya biyashara marufu sana nchini Kenya na anajulikana na watu wengi sana. Mfanya biyashara wapili nitakayo mtaja ni sim Kenya bali ni mwenye asilia ya kihindi lakini amelelewa Kenya na anabiashara mingi Kenya na wapenda wafanya biashara hawa kwa sababu ni wafanya biashara wenye umakini na wanaweza kufanya vitu kwa hekima na ni wafanya biashara wenye wanaminika sana nchini kitu nilicho jifunza kutokana na kuwa wawili ni kuweza kwaminika kukua mtu mwaminifu kukua mtu anaye weza kwa minika na sera za watu wengine. Anaeza minika na hela za watu wengine. Na pia kukua mtu mwenye asiechoka. Mtu wakuendelea kwa sababu wafanya biyashara hawa wawili niliwotaja. Nao pia walifika mali wakachoka. Wakasema waneza acha lakini awakuacha. Na hivyo ndivyo. Jinsi wanavyo vya waneza wafanya biyashara na ningependa kufuatilia. Ni jinsi wanavyo chukulia wafanya kazi wao. Na kuwafanya na kuwapa eshima. Na madilimema.